Ndiyo, napenda mvua sana. Kuna kitu cha kipekee kuhusu sauti ya matone yanapogonga paa. Harufu ya ardhi baada ya mvua kunyesha. Na hewa safi inayokuja nayo. Inaleta utulivu na wakati mwingine hunifanya nihisi kama ni wakati mzuri wa kutulia na kusoma au kufikiria. Pia kuona mimea yakichanua na mazingira yakipata uhai mpya baada ya mvua ni jambo la kupendeza sana.

Kinywaji ninacho kipenda zaidi ni kahawa. Kahawa ni kinywaji kinacho nipa hisia ya utulivu na nguvu kwa wakati mmoja. Harufu yake tu asubuhi inaweza kuniamisha kabla hata sijanywa. Kuna kitu cha kipekee kuhusu kushika kikombe cha hawa, cha moto, mkononi. Hasa wakati wa baridi au unapotoka kutulia na kufikiri.

Mimi binafsi napendelea kuandika kwa kompyuta kwa sababu ni njia haraka zaidi. Unaweza kuandika kurasa kathaa kwa muda mfupi bila kuchoka. Pili ni rahisi kurekebisha makosa ukikosea kitu unatafuta na kurudi nyuma bila kuharibu mwonekano wa maandishi. Pia ninaweza kuhifathi kazi zangu kwa usalama na kuzipata tena kwa urahisi wakati wowote.

Mimi hupokea maoni kutoka kwa wengine kwa moyo wa wazi na kwa niya ya kujifunza. Naona maoni kama zawadi, hata kama ni ya kukosoa. Kwa sababu mara nyingi yanasaidia kunionyesha kile ambacho pengine sikikueona au sikukifikiria. Nikipewa pongezi huwa najivunia, lakini pia nanajitahidi kubaki mnyenyekevu.

Siku yangu ya kuzaliwa, huwa ni siku ya kipekee sana. Huwa naamka mapema, nikiwa nafuraha, nikijiandaa kwa siku ya sherehe. Kawaida huanza na kahawa tamu na mazungumzo ya polepole, na watu ninao wapenda. Kisha napenda kwenda mahali patulivu. Kama ufukeni, ili kutafakari mwaka uliopita na kueka malengo mapya.

Kuhusu kusubiria barua pepe inategemea na siku. Kuna siku niko busy sana, siangalii ata maramoja hadi jioni. Lakini kuna siku nyingine hasa nikisubiri jibu muhimu labda kuhusu kazi, mialiko au jambo la maana. Naweza kujikuta naangalia kila baada ya dakika kumi.

Kwa kawaida, napenda kusafisha vifaa yangu mara kwa mara, ili viwe safi na vifanye kazi vizuri. Ikiwa ni vifaa vya kila siku kama simu, kompyuta, mpakato, huwa navisafisha angalau mara moja kwa wiki, hasa kwa kutumia kitambaa laini na kidogo cha unyevu. Kwa vifaa vya jikoni, navisafisha kila baada ya matumizi.

Ndiyo natumia mfumo wa usalama wa vidole kwenye simu yangu. Ni rahisi sana na unanirahisishia maisha. Badala ya kuandika nenosiri kila mara naweza tu kugusa kidole na kila kitu kinafunguka. Pia najua ni salama zaidi. Hasa ukizingatia kwamba simu zetu siku hizi zina taarifa nyingi binafsi.

Hua ninatumia muda huo kufanya mambo yanao nipa amani na kunifanya nijisike vizuri zaidi. Kwanza kabisa napenda kupumzika, labda nikijilaza kitandani au kwenye kochi, nikiwa na kikombe cha kahawa, nikisikiliza muziki ninaoupenda na kutazama filamu nzuri.

Mahari paki historia ambapo ningependa kutembelea ni bagamoyo. Semu hiyo ni lango la Tanzania kwa upande wapwani. Vitu vingi vilianza hapo ikiwemo utumwa kuingia Tanzania ni soko kubwa la watumwa pia nisemwa ambapo ukristu pia ulianza.

Njia ambayo inanifanya niweze kupumzika ni kupumua nje na ndani kwa njia ya meditation. Njia hiyo ni nzuri kwa sababu inanifanya niweze kutulia na kusikiliza mawazo yangu ya ndani na kutuliza mishipa ya akili.

Kumbukumbu moja nzuri kabisa kutoka utotoni ni ile ya kucheza michezo ya jadi na marafiki mtaani, kama vile kombolela, rede au kuruka kamba hadi jua linazama. Kulikuwa na furaha isiyo na mipaka, kelele za michezo na mshikamano wa kweli kati ya watoto.